Timu yangu ya mpira wa miguu ninayoipenda zaidi ni gormahia. Nimeanza kuipenda timu hii tangu nilipokuwa mdogo. Hasa kwa sababu ya historia yake kubwa, mashabiki wake wengi na namna inavyo pambana kila inapocheza. Kuiona gormahia ikicheza hunifanya nijisikie fahari kwa sababu ni timu inayowakilisha juhudi na mshikamano wa mapenzi yake. Nakumbuka mchezo moja wa kushangaza ambapo timu ilipambana hadi dakika za mwisho na kufanikiwa kushinda licha ya presha kubwa Mchezo ule ulinifundisha kuwa kutokata tamaa ni jambo la muhimu sana na kwamba ushindi wakati mwingine huja pale unapovumilia hadi mwisho Mchezaji ninayempenda katika timu hii ni yule anayejitimu, anayejituma uwanjani bila kuchoka Anayepambana kwa ajili ya timu zaidi kuliko umaarufu binafsi Napenda wachezani wanaocheza kwa moyo, nidhamu na heshima kwa mashabiki Sanasana nilikuwa napenda mmoja alikuwa anaitwa wanyama lakini sahi hachezi sana Victor wanyama timu yangu inaposhinda huhisi furaha kubwa sana moyo hujaa shangwe, hujisikia fahari na wakati mwingine husahau kabisa uchovu au matatizo ya siku ushindi wa timu hunipa hamasa, hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa na hunikumbusha kwanini nilipenda timu hii, tangu mwanzo.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ya drama ya nyamguso wa hualisia wa maisha Naipenda aina hii ya filamu kwa sababu hunifanya nitafakari maisha, mahusiano ya watu na maamuzi tunayofanya kila siku Si filamu ya kelele nyingi au mapigano, bali ni ile inayogusa hisia na kuwacha ujumbe unawobaki akilini kwa muda mrefu Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona filamu hii, nilikuwa nimetulia na sikuwa na matarajio makubwa, kadiri ilivyoendelea, nilijikuta nimevutiwa na hadithi, wahusika na namna ilivyoakisi maisha halisi. Kulikuwa na sehemu zilizonifanya nitabasamu, kufikiria kwa kina na hata kuhisi huzuni kidogo. Filamu hii kwa jina ilikuwa inaitwa How I Met Your Mother. Hamu ya kuiona filamu hii ilitokana na mapendekezo ya watu niliowaamini ambao waliniambia ina ujumbe mzito na wa maana. Baada ya kuiangalia nilielewa kwanini waliipenda sana. Ndio, ningependa sana kuiona tena. Filamu hii ni ya aina ambayo kila ukiitazama hugundua jambo jipya na kuelewa ujumbe kwa namna tofauti kulingana na hali ya maisha ulio nayo. Kwa ujumla ni filamu ninayoidhamini kwa sababu hunigusa kihisia na kunikumbusha umuhimu wa utu na subira na kuelewa wengine.